Swali linauliza je napenda kupika naam mi ni mtu ambaye napenda kupika sana na wakati ambapo nina mda mwingi napenda kupika chakula ya aina nyingi. Napenda kupika kama vile maharagwe, kama leo nimepika maharagwe, napenda kupika mchele, napenda kupi, saa zingine hua tunaita wali, pia napenda kupika ugali, na chakula changu cha kunipendeza ni chapati kwa kuku. Mini mtu ambaye naeza tengeneza kuku wa kuchemshwa, kuku wa kukaangwa, kuku wa kuchomwa, kwa hivyo mi naeza tengeneza chakula aina yoyote. Na napenda kupikia wapenzi wangu.

Chakula gani na kula mara nyingi mchana? Chakula ambacho unapata kwa mara nyingi mchana na pata kula ni chakula kama vile wali, labda na kuku ama wali na nyama yoyote. Na napenda kula wali mchana kwasababu ni chakula ambacho, katika ile hali ya mchana, hutaki unaporudi pale ofisi ni unahisi usingizi. Sababu, unapkula chakula nzito, utapata kwamba unahisi usingizi. Kwa hivo mini mtu ambye nafadhalisha kula chakula ambacho si kizito kwa mwili wangu. Kwa hivo nafadhalisha kula wali ama wakati ambapo sita kula wali unapata nita kula matunda kama vile parachichi, kama vile ndizi.